Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia ninaoitumia kusafiri kila siku ni gari. Ninaweza kuendesha gari langu au kusafiri kupitia matwana kutumia gari langu kuna niwezesha kusafiri kuenda kazini bila kucheleweshwa, na pia kunanipa nafasi ya kubeba vifaa vya kazi kirahisi. Wakati mwingine, ninaendesha pikipiki kuenda kazini hasaa wakati ninapokuwa na majukumu ya masaa ya alasiri.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Inapokuwa nimesongwa wa na kazi, huwa na gawa majukumu kulingana na uharaka wake. Yale ya nahitajika kwa haraka zaidi, huwa na yaratibu kufanywa ya kwanza na kinyume chake kwa yale ya na uharaka mdogo. Ikiwa kazi ni nyingi kuliko uwezo wangu, huwa na waalika wataalamu wengine kunisaidia kwa muda na kuwapa ada ya kazi wanayofanya.